Ninangalia barua pepe kila siku mara kadha ya kulingana na majukumu yangu. Asubuhi wanza kwa kukaguu ujumbe muhimu wa kazi au masomo. Mchana na jioni uangalia tena ili kujibu kwa wakati kufuatilia tarifa mpia na kuakikisha hakuna ujumbe wa darura unawopita bila kushugulikiwa. Hiyo unisedia kubaki nikiwa nimepangwa, mwenye tarifa na mwenye wajibikaji katika majukumu yangu ya kila siku zote.

Ninapoitaji msaada kazini, uwanza kwa kutambuwa tatizo na kukusanya tarifa muhimu. Huliza mweza angu au msimamizi kwa heshima, nikieleza kwa uwazi ninachoitaji. Pii utumia miongozo, mafunzo na rasilimali za mtandaoni. Baada ya kupata msaada, kutekeleza ushauri, kujifunza kutokana nao na kutowa mrejesho ili kuboresha utendaji wangu badaye. Hatimai wakikisha nawashukuru waliwonisaidia na kushirikisha marifa kwa timu yote kwa ufanisi endelevu.

Wakati mpu wa mpira besiboli liulitokea, wakati Karl Ripken Jr. Alipovunja rekodi ya Lou Geinhrig. Ya kucheza michezo mfululizo, tukio hili la ki istoria lilifanyika mwaka elfu moja, mia tisa tisini na tano Baltimore. Masha Biki walishangilia Ripken kama mfano wa nidhamu uvumilivu kujitolea naishima kubwa kwa mchezo liwaamasisha vizazi vya wana mchezo kuaminibidi uaminifu mwendelezo dhabiti kila siku daima.

Ndiyo, ununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni raisi na haraka. Tumia programu za banki na malipo ya kidigitali kununua chakula nguo na tiketi. Simu kuwezesha kulinganisha bei kusoma maoni na kulipa salama popote ulipo bila kubeba pesa taslimu nyingi. Piu ufuatilia matumizi, huifadhi risiti na kieza ki elektroniki na kuthibiti bajeti kwa uraisi kila mwezi bila msongo wote kabisa.

Kitendo cha wema, nilichowai kufanya ni kununulia mtu chakula. Nileuta akiwa na njaa na hana pesa. Nilinunua chakula nikamkaribisha akale kwa heshima. Alifurahi sana akanishukuru. Tukio hili lilinifundisha umuhimu wa kushiriki kilicho kidogo kusaidia wengine bila kutarajia malipo au kujenda upendo katika jamii na. Kuimarisha utu, huruma, mshikamano, amani, uelewano na ukijamii kila siku. Maisha yetu ya kila mmoja daima zaidi.

Kwa kawahida nakaa hadi saa nne usiku kabla kulala, napenda kumaliza kazi, kusoma au kutazama vipindi vichache vya burudani. Baada ya hapo, hujiandaa kulala ili kupata mapumziko ya kutosha na kuamka mapema siku inayofuata ikiwa na nguvu mpya, akili tulivu na mwili uliopumzika vizuri. Kwa afya bora ya kila siku bila kuchoka kupita kiasi chochote kabisa.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi kwa sababu akili huwa tulivu na yenye nguvu. Asubuhi hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Pia, huwa na motisha ya kuanza siku kwa mipango mpya. Uzalishaji wangu, huongezeka, nafanya maamuzi bora na kukamilisha majukumu kwa haraka. Hali ya hewa huwa nzuri na mwili una nguvu baada ya kupumzika vizuri usiku uliopita.

Ninatazama video mtandaoni kupitia tiktok kwa sababu ni rahisi na inaburudisha Tiktok hunipa video fupi zenye maudhui mbali mbali kama burudani elimu na vipaji. Napenda jinsi inavyoniruhusu kugundua mitindo mipya, muziki, vichekesho na taarifa kwa haraka pia naweza kufuata waundaji nawapenda na kushiriki video na marafiki kwa urahisi wowote kila siku bila kuchoka.

Ana siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa uraisi. Teknolojia unisaidia kuwasiliyana, kupata tarifa, kufanya kazi na kupanga shuguli. Bila simu interneti ningepata ugumu mkubwa. Pia utegemea teknolojia kwa burudani, mengi, usafiri na kujifunza. Ingawa ninge jitaidi, teknolojia imekuwa sehemu muimu ya maisha ya kila siku. Sasa katika ulimuengu wa kisasa unaobadilika haraka sana kila wakati kwa watu wengi.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu hulete uzuri, harufu nzuri na furaha moyoni. Maua hupama mazingira na kufanya mahali paonekane penye uhai. Pia hunikumbusha asili na utulivu. Napenda kuona rangi tofauti za maua bustani au ndani ya nyumba kwani hunisaidia kupumzika, kufurahia maisha na kupunguza msongamano wa mawazo kila siku kabisa.

Kazi za nyumbani ninayochukia ni kufua nguo. Inachukua muda mwingi, kuchambua, kusugua na kusafisha. Mikono uchoka na majibaridi ukera. Pia kunyosha na kukawusha uchukua nafazi. Ingao ni muhimu ninapendelea kazi nyingine nyepesi zaidi. Nyumbani kila siku lakini upunguza furaha, uchelewesha, ratiba na unifanya nichoke haraka ata nikitumia sabuni nzuri na mashine ya kisasa kidogo. Nyakati nyingi bila msaada wowote.

Ndiyo, ninavaa miwani kwa sababu unisaidia kuona vizuri. Bila miwani, macho yangu uchoka haraka na maandishi huwa magumu. Miwani unipa faraja ya kujiamini. Ninatumia kazini, kusoma na kutazama skrini kwa muda mrefu. Pia hulinda macho yangu dhidi ya mwanga mwingi na vumbi. Hivyo afya ya macho hubaki bora kila siku kwa matumizi salama ya kila siku na kazi mbalimbali za kawaida.

Nalinda mazingira kukupanda miti, kupunguza taka na kurejeleza vitu vinavioweza kutumika tena, natumia maji kwa wangalifu, kupunguza matumizi ya plastiki na kuifathi nishati nyumbani. Pia ninaamasisha wengine kutunza mazingira, kusafisha maenoa ya uma na kuthamini asili ili vizazi vijavio vishi salama, afya na endelevu kila siku kupitia elimu, mfano mzuri na mamuzi bora kila siku endelevu.

Inasaidia jamii yangu kwa kushiriki shuguli za kijamii na kujitolea inapowezekana. Nasaidia kusafisha mazingira, kuchangia mawazo yenye manufaa na kusaidia wanaohitaji. Pia, huhamasisha amani ushirikiano na heshima. Kushirikiana na wengine, tunajenga jamii imara yenye mshikamano, maendeleo na upendo. Ambapo kila mtu anajisikia kuthaminiwa, kusaidia na kusikilizwa katika maisha ya kila siku kwa ujumla.

Kwa kawaida natumia muda mchache mtandaoni kwa siku, huwa ninaangalia kuangalia taarifa muhimu kuwasiliana na watu na kujifunza mambo mapya. Baada ya hapo, najitenga na simu ili kuzingatia kazi nyingine. Kutumia muda mdogo, mtandaoni hunisaidia kuthibiti matumizi, kubaki makini, kupumzika zaidi na kuwa na maisha yenye uiano mzuri wa kila siku kwa afya ya akili na ustawi binafsi bora.

Ninapenda kuogelea wakati ya jua bora kwa sababu maji uni burudisha na kunipoza. Kuogelea unipa mazoezi mazuri, huimarisha mwili na kupunguza msongo. Pia napenda kuogelea na marafiki, pwani au bwanani ni kifurai ya jua, hewa safi na wakati wa kupumzika, kujenga kumbukumbu mzuri za kila siku kwa afya bora na furaha endelevu maishani mwangu wakati wote wa likizo na mpumzika ya jioni salama.

Mafunzo ya kazi yalinisadia zaidi ni ushirikiano, yalinifundisha kufanya kazi na wengine, kusikiliza mawazo tofauti na kuheshimu maoni ya timu. Kupitia ushirikiano, nilijifunza kugawana majukumu, kutatua matatizo kwa pamoja na kufikia malengo kwa haraka. Ujuzi huu umeongeza ufanisi, mawasiliano bora, kuaminiana na mafanikio kazini kila siku katika mazingira mbalimbali ya kikazi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ni rahisi na hutoa faraja. Ninaweza kupanga muda wangu, kufanya kazi kwa utulivu, bila usumbufu, na kutumi rasilimali zangu vizuri. Pia kazi nyumbani huniwezesha kuchanganya majukumu ya familia na kazi nyingine. Hiyo huongeza ufanisi, hutoa uhuru wa kufanya mambo, kwa njia yangu ya kunisaidia kustawisha ustawi wangu kila siku bila presha nyingine kabisa.

Ninapenda mikutano ya kiasili kwa sababu ujumuisha mazungumzo ya wazi na ya moja kwa moja. Katika mikutano hii, watu ushirikiana bila ofu, oja na mawazo uwasilisho kwa uwazi. Hii usaidia kuelewa kila upande, kufikia maamuzi bora na kudumisha amani. Mikutano ya kiasili utoa nafasi na kushirikiana kwa kweli, kujenga usiano waeshima na kuimarisha mshikamano wa kizazi au kijami. Bila siku, changa moto kubwa yoyote kabisa.

Nilipokuwa mtoto nilipenda kucheza kila wakati kwa sababu kunanifanya nijisikie furaha na huru. Kucheza niliweza kutumia akili na mwili kufikiri kwa ubunifu na kuunda marafiki wapya. Pia kunanifundisha kushirikiana na wengine, kushindana kwa amani na kufurahia kila siku bila wasiwasi wowote. Mashindano madogo ya mchezo hufundisha nidhamu na furaha ya maisha ya utotoni kila wakati kwa kumbukumbu nzuri na afya njema.

Ninasomea habari mtandaoni kupitia X kwa sababu inatoa taarifa za haraka na za moja kwa moja. Hapo napata habari mpya mtazamo tofauti na maoni ya watu mbalimbali. X uraisisha kufuatilia matukio ya ndani na nje ya nchi pamoja na habari ya michezo siasa na burudani. Pia naeza kushiriki maoni yangu na kuwasiliana na wengine hivo kuendelea kuwa na uwelewa mzuri wa dunia kila siku kwa uraisi bila kupoteza muda waote.

Napenda mkate mweupe kwa sababu ni laini rahisi kula na ladha nyepesi. Ni mzuri kwa kiamsha kinywa, sandwich au chakula cha mchana. Mkate mweupe huniruhusu kujaribu aina mbalimbali za marashi au viambato. Pia ni rahisi kumweka pamoja na vyakula vingine. Hii hufanya kula kwa furaha, rahisi na ladha yake kuwa nzuri kila siku bila usumbufu wowote. Kwa kuandaa chakula kwa haraka.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kufanya kazi na kusoma kwa sababu inarahisisha kupata taarifa na kuandika nyaraka. Kupitia mitandao kupata elimu kufanya utafiti na kuwasiliana na wengine. Kompyuta pia huniwezesha kufanya ratiba, kuhifadhi faili na kutumia programu mbali mbali za kusaidia kazi na masomu. Hii huongeza ufanisi kuokoa muda na kunisaidia kwa makini, kujifunza vizuri na kukambilisha majukumu yangu kila siku bila usumbufu wowote.

Ninaishi mahali penye mandhari nzuri na mazingira mema. Eneo ni safi lenye miti na hewa safi. Kuna usalama wa na amani na jirani wema husaidia kila mmoja. Mandhari ya asili hunifanya nijisikie tulivu na furaha. Pia kuna sehemu za burudani na nafasi za kutembea au kupumzika. hali hii hutoa afya utulivu na faraja ya maisha kila siku. Ikifanya kila siku kuwa ya furaha na ustawi, kwa akili, mwili na moyo kwa ujumla.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga kazi kubwa na ndogo kisha kuzipanga kwa ratiba. Kila lengo linaweka kigezo cha kufanikisha na muda wa kukamilisha. Kupima maendeleo kila wiki na kurekebisha pale inapohitajika. Pia hushirikisha timu kupata maoni na motisha. Ju hii huniwezesha kufika malengo kwa kufanisi, kudumisha nidhamu na kuongeza uzalishaji na kuhakikisha kila mwezi kazi inakamilika kwa mpangilio mzuri bila usumbufu wowote.

Napenda kuwa mahali tulivu, na yenye mandhari mema kwa sababu huniwezesha kupumzika na kufikiri kwa tulivu. Mandhari nzuri huongeza furaha na akili safi. Mahali kama hapa hutoa hewa safi, usalama na nafasi ya kutembea au kuangalia asili. Pia ni rahisi kufanya kazi au kusoma bila usumbufu. Hali hii ufanya maisha kuwa yenye amani, afya njema na furaha iendelevu kila siku bila msongo wowote wa mawazo.

Asubuhi hii nilifanya kusoma, kula kiamshakinywa na kuomba. Nilianza kwa kuangalia masomo yangu kwa makini, kisha nikakula chakula cha asubuhi kilicho rahisi na chenye lishe. Baada ya hapo, niliomba wa utulivu, kuomba afya mwongozo na amani ya siku. Utaratibu ulinifanya asubuhi yangu kwa yenye mpangilio utulivu na nguvu ya kufanya kazi na majukumu mengine kwa furaha na umakini mkubwa kila siku bila usumbufu wowote.

Nenda ni agizo nalo manisha kuondoka au kuhamia maali fulani. Wakati tunasema nenda, mtu anapuswa kuchukua atuwa maramoja. Hii naweza kukua kukwenda kazini, shule au kutimiza jukumu lolote. Agizo ilifundisha nidhamu, araka na uwajibikaji. Kutenda maramoja uokowa muda, usaidia kupanga shuguli kwa mpangilio mzuri na kuakikisha kuwa kila jambo linafanyika kwa utulivu.

Kituo ni mahali panapo kusudiwa kufika au kutokea shuguli fulani kama kituo cha mabasi treni au huduma nyingine. Hapa watu hukusanyika kusubiri na kuwasiliana kituo husaidia kupanga usafiri kurahisisha mikutano na kuhakikisha kila mtu anafika mahali pa usalama. Na kwa wakati unaofaa pia ni muhimu kutaratibu taarifa na msaada wa haraka wakati unapohitajika. Kituo chenye mpangilio mzuri hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi salama na yenye mpangilio bila usumbufu wowote.

Ijumaa ni siku ya saba. Ijumaa iliyojulikana kwa mapumziko, ibada na mipango ya mwisho wa wiki. Watu wengi huchukua muda wao kupumzika kufanya shughuli za familia au kukusanyika katika ibada. Pia ni siku ya kupanga shughuli muhimu za wiki ijayo na kufurahia mafanikio wiki iliyopita. Ijumaa hutoa fursa ya kutulia, kufikiria na kujiandaa kisaikolojia kwa wiki mpya. Siku hii hufanya maisha kuwa yenye mpangelio utulivu na furaha endelevu kila ijumaa bila msongo wowote.

Nafasi ni eneo au nafasi na upatikana kwa ajili ya kufanya kazi au kueka kitu. Inaeza kuwa ndani ya nyumba ofisi au pali panapo wezekana kusogea au kukaa. Nafasi nzuri utowa uhuru, utulivu na uraisi wa kufanya shuguli. Vyo usaidia kupanga vitu kuifaadhi au kufanya kazi kwa mpangilio mzuri. Kudumisha nafasi safi na enye mpangilio kuna raisisha ya maisha kila siku, uongeza faraja na usaidia ustawi wa mwili na akili bila usumbufu wowote.

Kufanya kazi ni agizo ninalomanisha kushugulikia na majukumu au shuguli zinazoitajika kufanikisha malengo. Wakati mtu anafanya kazi anatumia muda akili na mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Kufanya kazi usaidia kukuza ujuzi, kupata mapato na kufanikisha malengo ya kibinafsi au ya timu. Pia ufundisha nidhamu, uvumilivu na motisha. Kufanya kazi kwa bidii huongeza mafanikio ustawi na kuraisisha maisha ya kila siku. Bila usumbufu wowote.

Nzuri, ina maana ya jambo nzuri lenye mvuto au lisilo na dosari.

Mbili ni nambari inayofuata moja na kabla ya tatu katika hesabu.

Mradi ni mpango wa shughuli maalumu inayopangwa kwa wakati fulani ya kufanikisha lengo maalumu.

Kushindwa ni hali ya kutoweza kufanikisha lengo au jukumu lililowekwa.

Bidhaa ni kitu kinachouzwa au kinachotengenezwa kwa ajili ya matumizi au biashara.

Hospitali ni sehemu ya huduma za afya ambapo wagonjwa hupatiwa matibabu na huduma za kitabibu.

Asubuhi ni sehemu ya siku ambapo jua linaanza kuangaza watu huamka na kuanza shughuli zao.

Mama ni mwanamke anayetua upendo malezi na utunzaji kwa watoto wake au familia yake.

Mashariki ni mwelekeo wa dunia unaoashiria upande wa jua linapoamka kila asubuhi.

Pakia ni eneo au jengo linalopangwa kuhifadhi magari baiskeli au mizigo kwa muda maalumu.

Kubu ina maana ya kitu kilicho no ukubwa mkubwa au nguvu au kiwango kikubwa.

Juu ina maana ya sehemu ya juu au ya ngazi ya juu ikilinganishwa na mahali pengine.

Jumanne ni siku ya pili ya juma, ikifuata jumatatu na kabla ya jumatano.

Mkataba ni makubaliano rasmi kati upande mbili au zaidi yenye masharti yanayo fwatua kisheria.

Texi ni gari la usafiri linalotumika kubeba abiria kwa malipo maalum.

Kahawa ni kinywaji kinachopatikana kutokana na mbegu za kahawa kinachotumika kuamsha mwili na kuongeza nishati.

Mimi ni mwanueme aliyeoa, anayeshirikiana maisha na mke wake kifamilia na malezi.

Blue ni rangi inayofanana na anga safi au maji ikito isi ya utulivu na baridi.

Nakupenda ina maana ya isia ya upendo, heshima na kujali mtu mwingine sana.

Usimamizi ni mchakato wa kupanga kuongoza na kuthibiti rasilimali ili kufanikisha malengo kwa ufanisi.

Novemba ni mwezi wa kumi na moja wa kalenda ya Gregoria. Unafuata oktoba na kabla ya disemba.

Hivi karibuni ina maana ya kipindi cha muda kilicho pita au kilicho ambacho. Si cha mbali sana.

Tafadhali ni neno la heshima linalotumika kuomba kitu kwa upole au kwa adabu.

Saladi ni chakula kilichoandaliwa kwa mchanganyiko wa mboga, matunda au viambato vingine. Maranyingi kikiwa kiandaliwa kikiwa safi na baridi.

Rudia tafadhali ni maombi kufanya jambo tena kwa adabu au kuelezo kuwa mtu anataka kusikia au kuona jamb mara nyingine.

Kuchelewa ina maana ya kuchelewa kufika kufanya au kumaliza jambo kuliko muda uliopangwa.

Yai ni chakula kinachotokana na mfuko wa yai, wa ndege au wanyama wengine. Kinachoweza kuliwa, kilichopikwa au kibichi.

Kutana na tukio ambapo watu hukusanyika ili kujadili masuala kufanya maamuzi na kushirikiana kwa malengo wa maalum.

Ndege ni mnyama wa angani unaopaa mwenye manyoya na mabawa. Napatikana aina mbali mbali duniani.

Mkahawa ni sehemu ya kibiashara ambapo watu huenda kununua chakula kinywaji au kufurahia burudani au kupumzika.

Ratiba ni mpangilio wa shughuli au kazi zilizo pangwa kufanyika kwa wakati malumu kila siku wa wiki.

Kiti ni chombo sehemu inayotumika kukaa mara nyingi ikiwa na mcha au miguu ili faraja zaidi.

Timu ni kikundi cha watu wanaoshirikiana kufanikisha lengo fulani kama mchezo au kazi.

Juma tatu ni suku ya kwanza ya wiki mara nyingi ikichukuliwa kuanza kazi au masomo.

Fedha ni chombo kinachotumika kulipia bidhaa huduma au kufanya biashara.

Mjomba ni kaka wa baba au mtu wa kiume wa familia anayehusiana kwa damu na mtoto.

Saba ni nambari inayo fuata sita na kabla ya nane katika hesabu.

Mu inamaani ya kitu chenye ugumu changamoto au kinachohitaji juhudi kubwa kufanya au kuelewa.

Pilipili ni kiungo za chakula chenya ladha kali kinachotumika kuongeza arufu na ladha.

Tuvuti ni jukwaa la mtandao linazoesha kupata taarifa huduma au kuwasiliana kwa njia ya interneti.

Sikio ni sehemu ya mwili inayotumika kusikia sauti na kusaidia usawa wa mwili.

Mwana ni mtoto wakiume au wakike na mtuanaye husiana naye kwa damu au kisheria.

Uko wapi ni swali lilotumika kuuliza mahali au eneo ambako kitu au mtu yupo?

Baiskeli ni gari la mikono linaloendeshwa kwa pedali likitu mika kusafiri au kufanya mazoezi.

Shangazi ni dada wa mama au mwanamke wa familia anayehusiana na watoto wake kwa damu ya kisheria.

Mandika ni kitendo cha kuweka au kushikilia kitu chenye uso mwingine kama karatasi kwenye ukuta au picha kwenye simu.

Matunda ni sehemu ya mimea inayoliwa kwa chakula yenye ladha tamu au chach unaotoa virubutisho kwa mwili.

Baba ni mwanaume anayehusiana kidhahiri au kisheria na mtoto akimlea kumlea au kumtunza.

Upepo ni mtililiko wa hewa una osogea kutoka sehemu yenye shinikizo la juu kwenda sehemu yenye shinikizo la chini.

Jua kali ni hali ambapo jua li na powasha kwa nguvu, likitoa joto kubwa na mwanga mkali.

Shati ni nguo ya juu inavaliwa kwenye mwili wa juu, mara nyingi kwenye mikono na kifungo mbele.

Mpya ina maana ya kitu ambacho kipo au ukimeundwa hivi karibuni kisichotumika awali.

Jiko ni kifaa kinachotumika kupikia chakula, mara nyingi kinachotumia kuni, gesi au umeme.

Samahani ni neno linalotumika kuomba msamaa au kuonyesha majuto kwa kosa lililotokea.

Nyua ni tendo la kunya kinywaji kama maji, juisi au chai ili kuondoa kiu au kupata lishe.

Kuangamana ni mkutano mkubwa wa watu wenye malengo wa kushirikia na kujadili au kubadilisha maarifa juu ya muda fulani.

Zamani ina maana ya wakati uliopita kipindi cha kale au jambo lilitokea kabla ya sasa.

Moja ni nambari inayo tumika kuashiria kitu kimoja pekee kati ya vitu vingine.

Chumba ni sehemu ndani ya nyumba au jengo iliotengwa kwa shuguli fulani kama kulala kuka au kufanya kazi.

Bajeti ni mpango wa kifedha, unaoonyesha mapato, matumizi na akiba kwa kipindi fulani cha muda.

Mkate ni chakula kilicho tengenezwa kwa unga maji na mara nyingine yai au chachu kikiwa kime pokelewa kwa kukaangwa au kuko.

Kushota ina maana ya upande wa muongozo au mwelekeo unaopo upande wa ki directional au wa kushoto.

Kabisa ina maana ya kabisa kamilifu au bila shaka kabisa katika hali fulani.

Kuku ni ndege wa kufugo, unaolindwa na binadamu mara nyingi utumika kwa nyama na mayayi.

Supu ni chakula kiwevu kinachotangenezwa kwa kuchanganya maji, mboga, nyama au viungo mara nyingi kikiwa moto.

Ubora ni kiwango cha juu cha dhamani sifa au hali ya kinacho onekana bora kuliko vingine.

Kunakili ni kitendo cha kuiga, kunakili au kuandika kitu kilichoandikwa au kuonyeshwa awali.